Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni juisi ya matunda ya asili, hasaa juisi ya machungwa au mchanganyiko wa matunda. Inanipa hisia ya uwezo wa nguvu na afia. Na pia ni tamu bila kuwa na sukari nyingi kama vinywaji vingine. Pia napenda chai ya kijani au kahawa mara kwa mara kulingana na hali ya siku.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza ni kwa kuandika, kusoma na kufanya utafiti mtandaoni, mawasiliano kama barua pepe na ujumbe, kujifunza ujuzi mpya kupitia makala au video na mara chache burudani kama kusikiliza mziki na kutazama kitu fukifupi. Kwa kifupi, kompyuta inanisaidia kuokoa mda na kuwa na ufanisi zaidi.

Napenda kuenda cinema mara moja au mbili kwa mwezi. Siendi mara nyingi sana, lakini nikiona filamu ninae subiri au nikitaka kubadilisha mazingira, napenda sana. Cinema inanipa uzoefu mzuri wa sauti, picha kubwa na burudani bila usumbufu. Wewe jee, unapenda kuenda cinema mara ngapi au unapendelea kuangalia filamu nyumbani.